Unajua hii swali ya kama mtu anapenda kuandika ama kuandika na kompyuta kuandika kwa mkono ama kompyuta inalingana sana sana na vyenye umejifundisha. Lakini kama we haujakuwa exposed to kutumia kompyuta tangu ukuwe mdogo, kusema unapenda kuandika itakuwa ngumu. Lakini kwa wale wenye wametumia kompyuta na wenye wametumia mkono, mi na prefer kuandika na mkono. Sababu ni hii, mtu akiandika na mkono, kuna venye unaandika haraka, unajua huku hivi I think in most African countries, sisi tumezoea kuandika vitu zetu kwa mkono ndo tulizoea shuleni kutoka class moja, darasa la kwanza, umeandika hadi venye tumefika kidato cha nne. Bado unaandika na mkono, kunao walikuwa wanatumia computer, aya vile tukaingia campus campus bado mtu alikuwa anaandika tu notes zake kwa kitabu juu because sasa ukisema uandike kwa computer. Kwa machine huwezi enda na laptop ya kwa darasa. Ati uende kuandika notes zenye zinasomwa na lecture mkiwa class. Nani atakuwa ngumu hapo hivo. So most of us tulizoea kuandika nini kwa mkono. Kuandika kwa mkono kwetu is more efficient kuliko kutype. But venye nimeenda nimepata job nini nini kidogo kidogo hapo hivo kwa kuandika mkono ni kama imekuwa ngumu kiasi. Kuandika inakuwa ngumu kwa sababu unapata sasa unaandika ukona handwriting mbaya sana nyingine unaandika hata huwezi soma. Kwa hivyo sasa inakulimit kuna vyenye inakulimit kiasi. Kwa sababu vitu unaandika hapo hivo hata wewe mwenyewe saa zingine unakaa unajambia eh. Hizi, hizi nazo siezi soma. So sometimes unarudi back to the basics unajambia Ai. Ni kama tena kuandika ni mzuri. Naam na kuandika na computer. But kuandika na computer, inakupatia pia unajua ukiandika na computer. Kama unatumia English Dictionary hiyo kamusi ya English, unaeza pata words zingine zile ulikuwa umeshindwa kuandika vizuri. Saa inakutengenezea, inaku correct inakuambia hii kitu, haifai kuwa hivi, inafaa ikuwe. Hivi ndio inaspell-iwa, hivi ndio inaandikwa. Lakini ukiandika kwa mkono. Lazima ukuwe na hiyo vitu zote kwa kichwa. Unaelewa kila kitu yenye unaandika hapo hivyo otherwise kita itaumana. Itakuwa ngumu. So mi nasema kuandika na computer. Somehow is a bit better. But kuandika na mkono ni fast ukiandika na mkono utaandika haraka. Lakini ukiandika na computer Utaandika. Unaeza tumia majina ambayo ni ngumu kuandika na mkono. Kwa sababu kwa sababu kompyuta itakusaidia kutengeneza penye umekosea. Penye umeenda vibaya ina ku correct unaandika vizuri so kompyuta mi kwangu kinda has an edge ikona ikona nini kidogo kwa sababu hata sahizi vyenye kunaendelea nikienda kazini, niende kuandika jina yangu, hapo hivo kwa tukiingia kazini, kwetu penye nafanya job tukingia job, ukiingia lazima uandike jina yako na vyenye naandikanga jina yangu, nikiingia naona eh, mwandiko yangu inakaa ni kama mtu anaeka signature mahali, sometimes inakuwa ngumu kusoma. Kwa hivyo mimi ninge ningeprefer mimi kwangu According to that description nimepeana I think ninge naeza stick na kuandika na kompyuta.

Kukua mkenya na kukua kijana wa nairobi unakaanga hivi unakaa hauna ndevu unapata wasee wanaanza kukuambia unaanka aje asubuhi unaosha uso kama maembe so ndo usiambiwe unaosha uso kama maembe inabidi umeeka ndevu ndevu ukiwa nayo atleast inakufanya unakaa mzee unakaa uko na miaka uko above eighteen lakini ukiwa umenyoa ndevu hauna kitu ai, watu wanakuangalianga hivyo wanadhania wewe ni mtoto. Alafu ukuwe uko na uso yenye haijakomaa sana. Watafikiria wewe ni mtoto So unapata mahali pengi penye unaenda. Unanzaa kuitishwa kitambulisho chako na wewe ni mtu mzima. Akini unaona mtu mwenye ako na ndevu mtu ako na ndevu ata huhitaji kuambiwa huyu jamaa amekomaa. Unangalia ndevu sura yake na hiyo ndevu zinameanga hapo hivyo unajua huyu jamaan amekula kula chumvi na kumbuka kuna wakati mingwinen tulikuwa nilikuwa shule ya upili thou mimi marafiki zangu tulikuwa tumeamua acha leo twende tukafanye fanye, tukaingia sherehe mahali fulani So kwa hiyo sherehe tukingia walikuwa wanasema ni above kumi na nane peke yake, wenye wamefikisha miaka kumi na nane kuendelea. Lakini sisi, sisi bado tuko shule ya upili So hatuafiksha kumi na kumi na nane. Ule mtu mzee hapo ivo kwetu ako na miaka kumi na nane yeye peke yake ndio alikuwa amefikisha hiyo miaka. Mimi nilikuwa na kumi na sita years kakumi na sita. Hawa wengine tulikuwa hapo ivo kumi na sita. Kumi miezi kadhaa kuminnansaba. Lakini hakuna mtu mwingine alikuwa amefikisha miaka kumi a nane sasa hapo hapo mnaenda hapo hivo unajifanya uko na sauti. Wajaribu kuguruma. Lakini ata ujaribu kuguruma aje nmnagani. Wanajua tu wewe bado ni kijana mdogo hujafikisha miaka kumi na nane ya kuwa na kitambulisho. Lakini huyu jamaamamu ya likuwa na ndevu ingawaje hakuwa na kitambulisho Yes mmoja ndo alikuwa amefikisha miaka kumi nane yeye alitoa id yake, Kitambulisho Lakini mwingine mwenye alikuwa na mandevu. Hata hakushinda akiulizwa ni nani ama nani ata hawakutaka yeye ni mtoto ama si mtoto. Walimwangalia tu hivi uso wakaona huyu jamaa amekomaa. Unajua ukiangalia ivi waone kama umekomaa unaruhusiwa tu kupita kwa hivyo kukua na ndevu sometimes inakupea advantage kiasi. Unapata kuna vitu unaeza fanya zenye mtu mwingine haezi fanya ina as much as saa zingine ndevu kuna kampuni zingine zenye haziruhusu watu kukua na ndevu. Kuna kampuni utaenda kama nilisikia ingine inajiita hizi za piza, hizi kuna mahali kuna mahali kunapikwa chakula. Unapata ukienda uko hivo hata kama umeenda interview ya kazi wanakwambia unyoe kichwa yako na ndevu zako. A ukinyoa sasa halafu unaenda interview unaanguka interview unakosa na ushaa nyoa. Si unaona hiyo ni kukudhulumu. Lakini inalingana saa zingine. Unaeza kuwa unapenda kuweka ndevu. Lakini mahali penye unafanya kazi hawaruhusu kwa hivyo itakuwa inconvenience kiasi So kama unataka hiyo kazi sana. Itabidin umenyoa ndevu zako. Lakini kama uko na njia ingine ya kutafuta pesa unaeza amua acha ukae na ndevu zako utafute shughuli ingine ya kufanya yenye itakuingizia pesa juu kunyoa ndevu haikuangi rahisi kuanzia sufuri mtu anaendanga anaanza kuchekelewa halafu pia unakaa unakaa ni kama umekuwa na uso ndogo sana kama uko na uso ndogo alafu unyoe ndevu unakaa uko na uso ndogo zaidi.

Mimi kama iko kitu yenye napenda kufanya sana sana sana ni kusoma maoni ya watu kwenye mtandao kwanza ukienda pale tiktok na twitter ai huko ivo ukikaa vibaya unapigwa stoppers inaitwa kupashwa mtu. Kuna jamaa aneza kuambia kitu anakutukana kwa njia yenye imeenda shule hadi wewe unasikia umetukanwa lakini huezi elewa umetukanwa. Kama leo, nilikuwa ninapitia pale Twitter. Nikaona jamaa mwinginei alikuwa ameweka picha ya magurudumu ya gari zikisafirishwa mahali flani, zikienda kutengenezwa. Sasa kulikuwa na jamaa mwinginehapo, aka sema hakuna kitu kama hio hizi magurudumu za gari hazijaenda kuuzwa hizi magurudumu za gari haziezi No, alikuwa anasema, hizi magurudumu za gari za hii gari yenye flani imebebwa hapo kwa sababu zilikuwa zinakaa za bei ghali, zinaeza nunua. Gari fulani hapo, inaitwa cayenne, porshe cayenne mpya, yenye imeifanya fanya yani second hand, tuseme second hand, yenye imepiga piga kazi huyu jamaa, aka sema, hakuna kitu kama hiyo haiwezi, hiyo unapata tu ni ya kuenda kuweka kwa gari ya kulima ya kuingia ukulima jamaa mmoja hapo aka muambia ali muongelesha, ali mtukana. Lakini huyu rafiki yetu hakuelewa ametukanwa alimuambia hivi ati kwamba yeye akona jinsi ya kufikiria ambavyo inafanya watu wengine wana furahia sana akiwa amenyamaza in short amemuambia wewe watu wengi wanafuhraia ukiwa umenyamaza kuliko ukiongea kwa sababu ya venye unafikiria lakini jamaa wetu hakushikanisha hiyo so mimi naonanga ukisoma maoni ya watu penye kwenye mtandao ndo huwa inakusaidia sana sana. Hata inakuanga, inakuanga ndo inafurahisha ama ndo ikona ucheshi mwingi zaidi kuliko video ambao imepostiwa hapo hivyo. Unaezapata ni video ama ni mime, meme. Wanaitanga meme ama mimi naitanga meme. Unaezopata ni meme imepostiwa hapo ama video fulani watu wametengeneza. Lakini watu wanaenda kwa comment wenye wanaenda kuandika maoni yao. Hao ndo wanakuanga na ucheshi zaidi. Unapata mtu anaeza kwa amefungua video flani. Lakini video inaendelea kucheza anaendelea kuangalia maoni ya watu wenye watu wanasema kwa hivi mimi ninapenda tu kuona maoni ya watu venye wanasema kwa sababu maoni ya watu ndo ikona ucheshi mwingi zaidi na hapo hivyo pia kuna watu wengine wenye kama ni jambo fulani unalopitia kwenye mtandao ambalo unataka kupata like unapotaka kufata information ya ukweli ukipitia kwa maoni ya watu hapo comment section unapatanga hapo hivyo ndo mtu mwenye kama anasema hii ni uwongo huwa anaandika hapo hii majamaa msijaribu hapa hivi mta mtakulwa pesa zenu lakini eee so aki waambia hivo mnajua eee hapa hivi tukijaribu mchezo mbaya hapa tunapigwa kumi nil na huwezi jaribu hiyo mchezo unaona so mimi nasema naprefer tu kupitia maoni ya watu penye mtandao juu hapo ndo kuna ufahamu mingi ndo kuna knowledge kuna nini ingine kuna kuna ucheshi na kuna information yenye unaeza pata, yenye itakusaidia hapo ivo mbele mbele just in case kukuwe kuna mtu anataka kukuosha pesa.

Ili niweza kulinda faraga yangu kwenye mtandao nakikisha nimetumia password enye haina nini haina combination zenye zinafanana kama natumia herufi kubwa herufi ndogo natumia nambari kwenye kutengeneza password yangu. Alafu kitu ingine enye nafanya natumia two-factor authenticator. Iya nayo ni kitu ingine enye kampuni ya Google wanakuanga wametengeneza. Enye unapata kama unataka kungia kwa account yangu unataka kusign in kwa account yangu. Lazima nieke code fulani. Enye inatumwa kwa 2Factor Authenticator na iyo code ukiweka inakusaidianga sana kwa sababu inarefreshingi after every i think thelathini seconds, thelathini seconds, sekunde thelathini after every sekunde thelathini. Inarudi sufuri inabadlisha inabadlisha inabadlisha kwa hivyo kama mtu anataka kuingia kwa account yako hawezi ingia hivi hivi raisi raisi njia ingine enye huwa natumia kulinda account yangu ama faraga yangu ni kuhakikisha sijapeana information enye najua itaezafanya nipatikane kwa jambo mbalo nalofanya kwa mfano kushare pin bank account yangu majina zangu zote ua situmii iyo ua sifanyi fanyi ivo sana ni ngumu sana unipate kwenye mitandao ambao haijalindwa vizuri nikipatiana taarifa ama ujumbe kama hiyo ni information kama hio ni ngumu sana unipate nikipeana information ka iyo napeana tu pekee yake mahali penye it is requested of me ndio nijue incase jambo lolote lifanyike ambalo nitapata kuna makosa imefanyika mahali na na details zangu zinatumika vibaya nitajua ni wapi nilipatiana hizi details na nikishajua ivo najua ni nani nafaa kushtaki kwa sababu najua kuna kuna kuna board enye hua inadeal na hio data protection whatever enye mtu akidiverge information yako na hukuwa umempatia kuna venye unaezamshtaki na aeze akadailiwa pesa fulani kwa hivyo na protect.

Kazi, kazi kuna nini mingi tana za kufanya. Kuna wakati mwingi, wakati mwingine unaeza pata, unataka kufanya kazi ukiwa peke yako, lakini time ingine unataka kufanya kazi mkiwa na wenzako. Kama ni kiwa kazi ni, ukifanya kazi ukiwa pekee yako, watu wengine wakiwa wameenda, unadipe ni saa ngapi unaingia kazi. Kwa maana, kama ni asubui, asubu taeza kufanya kazi vizuri na haraka, utaifanya kwa sababu, bado akili, imechanga muka, hauja choka. Ukotu sawa. Utaeza kufanya kazi vizuri kabisa. Lakini ikifika usiku. Uambiwe ufanye io kazi ukiwa peke yako. Wakati wengine washaenda nyumbani. Akili itakikukaa peke yake. Umesha choka. Kwa hivo mimi nangalia kazi. Kazi yes ndiyo napenda kufanya peke yangu. Lakini inadipen ni wakati gani nafaa nifanye peke yangu. Kama ni asubui. Asubui ni ko sawa. Asubui nawezajifanyia kazi peke yangu. Bila watu wengine kuwa karibu na mimi. Lakini ikifika ni usiku, usiku kufanya kazi peke yako mtu anachoka sana. Unapata, ey, unafanya kazi, unaangalia, kuna target fulani unafaa kufikisha. Kumefanya kazi kama risali moja, lakini hakuna mahali penye umeenda hausongi. Naona, kwa sababu, wenye munafaa mu kuwe muna kaa nao, washamaliza kazi yao, wameenda nyumbani, umebaki hapo peke yako sasa apo hivo kusema ati utafanya kazi hivo, haiwezi nayo ni uwongo haya. Lakini kuna kazi ingine ukifanya unapata, mkifanya kama mkiwa kikundi, ama mkiwa na wenzako, unaeza kuifanya vizuri. Kama mchana, wakati ambapo kazi iko mingi, tukikifanya tukiwa kikundi, ama usiku, tukiwa wengi kama kazi iko mingi, mkiwa nyinyi wote, unapata. Mkifanya iyo kazi inafanyika raisi kwa urahisi kwa wepesi mno. Hakuna kustruggle, munafanya tu kazi vizuri. Hamsumbuani, kazi inafanywa poa. Hakuna mtu mmoja mwenye anavanshwa kazi mingi kuliko mtu mwingine. Kwa sababu hapo hivoo mkona kusikizana. Na mnajua kazi flani ikikuja ni mi nafaa nifanye. Halafu ikufwate wewe, halafu ifuate mtu flani. Lakini wakati mwingine mwenye unapata uko peke yako na watu wengine wa shaenda nyumbani Keza ambiwa ufanye kazi peke yako, alafu kazi iongezeke. Utapiga iyo kazi tu peke yako, apo hivo hakuna mwata kusaidia wanasemanga kila mtu ajisaidie alafu mungu atusaidie zi wote unaona. Alafu kuna depend ni kazi gani. Kama hiyo kazi yenye minasema, haina kuchoka mingi. Lakini ukiofanya peke yako, kuna time yenye utaboeka na kuna time ukifanya peke yako utaskia uko tu sawa. Ngie kuna kazi zingine, kuna kazi kama mjengo. Kuna siku nimeenda mjengo paali ey, mjengo nayo huwezi piga peke yako. Mjengo lazima mpige mkiwa wengi. Kwanza koroga, kitu inaitwa koroga, hiyo nayo huwezi. Hio nayo inahitaji tuu kampani. Juu hapo hivo sasa ni munaweka mbio, mbio mkipeleka mzigo mahali flani. Kwa hivo, ukieza pingia koroga na uko uko peke yako, hata hiyo kazi hutaweza kufanya kwa sababu ile moral ya kazi itakutoka. Na ikisha kutoka ni hivo, kwa ya istori ya kazi sahau. Chapewa ndo najuwa eh, hapa napo ni mepatikana hapa siwezi, hivo tu.